Najihisi kawaida hadi mwenye msisimiko kidogo kuhusu wasilisho, ingawa hisia hubadilika kulingana na mazingira. Mwanzoni kabla ya wasilisho huwa na wasiwasi mdogo, hasa nikijua nitazungumza mbele ya watu wengi. Huo ni wasiwasi wa kawaida unaonifanya nijitayarishe zaidi, lakini mara nyingi nikianza kuzungumza, hofu hupungua na kujiamini kuongezeka. Napenda wasilisho kwa sababu hunipa nafasi ya kushiriki maarifa, kueleza mawazo yangu na kushawishi au kuelimisha wengine. Inanipa furaha nikiona watu wanaelewa ninacho kisema au wanashiriki kwa kuuliza maswali. Kilicho nisaidia kusikia vizuri zaidi kuhusu wasilisho ni maandalizi. Nikijianda vizuri kupanga hoja zangu na kufanya mazoezi huwa najihisi mtulivu na tayari. Pia huwa najaribu kuwasiliana kwa macho na kuzungumza kwa lugha rahisi ili kuunganika na hadhira.

Mji wangu wa kuzaliwa ninaokumbuka kama mahali penye joto la watu na hisia za nyumbani. Ni mji usiyokuwa na pilkapilka sana lakini wenye uhai wake wa kipekee. Watu walikuwa wanajuana, majirani walikuwa wanasalimiana na kulikuwa na hali ya mshikamano. Kitu ambacho siku hizi ni nadra kukipata katika miji mikubwa. Nilipenda asubuhi zake watu wakianza shughuli mapema. Watoto wakienda shule na wazee wakizungumza pembeni ya barabara. Mandhari yake ilikuwa rahisi lakini ya kupendeza. Barabara zisizo na kelele nyingi, maduka madogo ya mtaani na maeneo ya wazi ambako watoto walicheza bila hofu. Kulikuwa na harufu ya chakula cha nyumbani, sauti za watu wakicheza na hali ya usalama ambayo hunifanya nihisi niko mahali sahihi. Mji huo, ulinifundisha maadili ya msingi, kuheshimu watu, kusaidiana na kuthamini vitu vidogo. Hata leo nikifikiria mji wangu wakuzaliwa huwa nahisi, hisia za shukrani kwa sababu hapo ndipo nilipoanza kujifunza kuhusu maisha na dunia.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, ingawa si wote kwa undani sawa. Na wafahamu wale wa karibu zaidi, tunaweza kusalimiana mara kwa mara, kuzungumza kidogo kuhusu hali ya maisha, au kusaidiana pale inapo hitajika. Mahusiano haya unifanya nisikie salama na sehemu ya jamii kwa sababu najua kuna watu ninaoweza kuwategemea au wao wakanitegemea mimi. Si lazima tuwe marafiki wa karibu sana, lakini kujuana na kuheshimiana ni jambo muhimu. Wakati mwingine, tunashirikiana katika mambo madogo kama kuangaliana nyumba, kugawana taarifa muhimu au kushurikiana kwenye shughuli za jamii. Kuwafahamu majirani, huleta amani, mshikamano na maisha mazuri ya kijamii. Hata kujuana kwa salamu na tabasamu tu kunaweza kufanya mazingira yawe bora zaidi.

Ninapo shugulikia wateja huwa naweka mbele heshima, utulivu na mawasiliano mazuri kwa sababu mteja anahitaji kujisikia kusikilizwa na kuthaminiwa. Kwanza kabisa huwa namsikiliza mteja kwa makini bila kumkatiza. Hii hunisaidia kuelewa tatizo au hitaji lake halisi. Mara nyingi, mteja akihisi amesikilizwa, tayari huwa ametulia, hata kabla ya suluhisho kupatikana. Pili, huwa nongea kwa lugha rahisi na ya heshima. Huwa naepuka maneno magumu au yakitalumu sana bila maelezo. Lengo langu ni kuhakikisha mteja ana elewa ninacho sema na anajua hatua zinazo fuata. Kama kuna tatizo au malamiko, huwa nabaki, mtulivu na mwenye subira hata kama mteja ana hasira. Najua hasira nyingi hutokana na kukosa msaada au kuchekelewa. Hivyo, huwa na jaribu kuonyesha huruma na kumhakikishia kuwa nipo tayari kumsaidia. Pia, huwa natoaa suluhisho la ukweli si ahadi hewa. Kama jambo, haliwezikani mara moja, huwa namueleza mteja ukweli na kumpa mda au njia mbadala. Uaminifu ni muhimu sana katika kujenga mahusiano ya muda mrefu. Mwisho, huwa nafuatilia pale inapo wezekana. Kuhakikisha tatizo limetatuliwa na mteja amiridhika. Hii humfanya mteja ajisikie muhimu na kuongeza imani kwake kwangu.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya mawasiliano na ushirikiano kazini. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na heshima, kusikiliza wengine kwa makini na kueleza mawazo yangu bila kuleta migogoro. Nilijifunza pia namna ya kufanya kazi na watu wa tabia tofauti jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi. Pia mafunzo ya usimamizi wa muda yamenisaidia sana. Yali nifundisha kupanga kazi, zangu kwa kuvipa umbele, kueka ratiba na kukamilisha majukumu kwa wakati bila msongo mkubwa wa mawazo. Hili liliongeza ufanisi wangu na kunipa utulivu kazini. Mafunzo yanayo changanya ujuzi, wakitaaluma na ujuzi wa maisha ndiyo yamenisaidia zaidi. Kwa sababu huwa inabadilisha si kazini tu bali hata katika maisha ya kila siku.

Ninapenda kununua vitu, vinavyo rahisisha maisha na hunipa furaha ya muda mrefu. Zaidi ya yote, napenda kununua vitu vya matumizu ya kila siku, vilivyo na ubora mzuri, kama nguo, zinazo dumu, viatu vizuri, au vitu vya nyumbani, vinavyo fanya mazingira yawe safi na ya kuvutia. Napendelea kitu kimoja kizuri kuliko kununua vitu vingi visivyo na ubora. Pia napenda kununua chakula kizuri hasa matunda vitafunuo venye afya au viungo vinavyo fanya kupika kue kufurahisha zaidi. Kuna furaha fulani ya kuchagua chakula kinacho ni jali afya na kunifanya ni jisikie vizuri. Wakati mwingine, napenda kununua vitu vinavyo husiana na kujifunza au kujiburudisha kama vitabu, vifa vidogo vya teknolojia au vitu vinavyosaidia kupumzika akili. Napenda kununua vitu ambavyo vina thamani, matumizi hasili na vya kuleta faraja au meendeleo kaitika maisha yangu.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani. Pwani hunipa hisia ya utulivu na uhuru, sauti ya mawimbi, upepo wa baharini na mandhari ya maji hunisaidia kupumzika na kusahau msongo wa mawazo. Napenda kutembea ufwekeni kukaa nikitazama bahari au hata kuogelea kidogo kama kuna nafasi. Pia napenda pwani kwa sababu ya chakula cha baharini, jua la asubuhi au jioni na muda wa kutafakari maisha. Kwangu, pwani si tu mahali pa burudani, bali pia ni mahali pa kupumzisha akili na kujijenga upys.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunipa usalama na utulivu wa macho bila kunilazimisha kufunga jicho au kuhisi uchovu. Ni mwanga mzuri kwa kufanya kazi, kusoma au kupumzika bila kuumiza macho. Pia, unaleta hali nzuri ya anga ndani ya nyumba. Hauzuwi sana, lakini haupungui uhai wa chumba au ofisi. Kwa mwanga mkali, mara nyingine hunifanya nijisikie kuchoka au kuumizwa na macho hasa ikiwa ninafanya kazi za muda mrefu au kusoma. Kwa hiyo, kama kawaida napendelea mwanga wa kati, unaotoa uwiano kati ya mwangaza na utulivu.